Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima njiaandaye vizuri usiku huu. Naitaji kukagua ripoti yangu niha kikishe twa takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu? Ebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kathaa zinaitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kathaa, zinaeleza vizuri zaidi. Nitaandaa maswali yanayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Suruwali na shati la kawaida litafaa. Au inavyobidi nivae tai pia. Andhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninaitaji kulala mapema, ili niamke na akilisafi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.

Nahitaji kuwa na tija zaidi kazini. Siku hizi inafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mengi. Laba ninazisumbuka sana. Ninahitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Ninahitaji kazi muhimu kwanza. Kabla akili haijachoka. Nitazima barua pepe kwa muda. Siwezi kuangalia kila dakika. Nitawekea muda wa kufanya kila kazi. Daika thelathini au saa moja. Kisha nitapumzika kidogo dakika kumi, nitaondoa vitu inavyo nisumbua mezani mwangu Usidhani mitandao nitauzima kwa wakati wa kazi, nadhani mikakati hii itanisaidia, nitajaribu wiki hii nione matokeo.

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo. Ninahitaji kupanga sherehe. Je, tufanye karamu kidogo nyumbani au tukodi mahali? Nyumbani ni nafuu zaidi. Nitaalika marafiki wake kutoka shule. Labda watoto kumi. Nitapika keki kubwa. Hawa wanapenda keki ya chokoleti. Nitanunua baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia, nina ahadi ya kumunulia zawadi. Yeye anataka baisikeli. Nadhani nitapata baiskeli ndogo ya bei nafuu. Sherehe itakuwa siku ya Jumamosi, muda wa saa nane. Ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.

Jirani yangu alinitembelea jana, tulizungumuza mambo mengi. Yeye ni mtu mzuri sana, tunasidiana kila wakati. Alikopa chumvi kidogo, nilikupa bila matatizo. Majirani wazuri ni kama familia, mwezi uliopita. Mimi nilimkopa sukari, alinipa bila maswali. Tunaangalia watoto wa kila moja anapoondoka. Hii ni jami ya kweli, tunahusiana vizuri. Labda nitampikia chakula kidogo, nimpeleke kesho. Yaye alinipikia wiki iliyopita nilipo kuwa mgonjwa. Lazima tuwishiane wema. Majirani wema ni baraka ya mungu. Lazima tuwaheshimu.

Nywila zangu ni changamoto kubwa. Ni akaunti nyingi sana. Kila moja inaitaji nywila. Nilikuwa nikitumia nywila moja kwa zote. Lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Nitatengeneza nywila tofauti kwa kila account. Lakini ntazikumbukaje zote labda niandike mahali salama au nitumie programu ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Ntajaribu moja. Lazima pia nibadilishe nywila mara kwa mara. Kila miezi tatu usalama wa mitandaoni ni muhimu sana. Wezi mitandawoni yako kila mahali. Lazima nijilinde na data yangu.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijasoma, nimekuwa shughuli nyingi leo, nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua, napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu unatulia, na gazeti ninayosoma asubuhi, nasoma asubuhi, vitabu lakini vitabu ni kwa jioni, watoto wangu wanaona napenda kusoma, nao wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakwenda wiki ijayo. Kusoma kunafungua akili kujua mambo mapya.

Nahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho niamke ya subuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimewaka kengele cha saa nne ya subuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, nimeweka vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Hii wiki imekuwa ya kuchosha, mwili unaitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama mwe wangu. Usiku mwema.

Na programu nyingi sana kwenye simu yangu, yani nazitumia zote, nadhani nusu tu, nizifute zile situmii, zinachukuwa nafasi, programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani pia nitaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia, programu za mchezo je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, nina programu za kusoma abari, kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima, nalipisha bili ya kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nifanye nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Ebu niangalie nje kwanza. Jua laonekana. Lakini kuna upepo. Nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Ile shati ya bluu na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vya kufunga? Kwa kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi nimwage kwenye mkoba. Nao nitakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Inataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima. Nadhani mahali, hapa ni sawa.

Wikendi inakuja. Nifanye nini kuhusu siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumba. Au nipumzike tu nyumbani. Nisome kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi. Hatujamwona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo. Labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekua kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri. Tutoke nje ya wote.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

Mitandao ya kijamii inanichukua muda mwingi. Niko pale kila saa naangalia watu wanachapisha nini je hii ni matumizi mazuri wa koti. Sioni faida kubwa naona picha za watu na maisha yao mazuri ninahisi vibaya. Lakini najua naonyesha sehemu mzuri tu si ya uhalisia wote. Naitaji kupunguza muda huu. Labda nitoeka kikomo dakika thelatini kila siku tu nachapisha vitu vya maana. Sio kila kitu ntatafuta sifa za watu, ntatumia muda wangu vizuri zaidi ntasoma vitabu na kuzungumza na familia. Maisha ya kweli ni muhimu kuliko maisha mtandaoni.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

Ninamiadi ya daktari kesho, saa tisa asubuhi lazima nifiki kwa wakati. Nimekuwa na maumivu kwa wiki mbili natumaini daktari atanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali. Jee, nahitaji kuenda kwa na mtu mwingine. Nathani nitaweza kuenda pekee yangu. Ospitali hiko karibu, nitachukua basi moja tu. Nahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekuwa na tatizo hilo kwa muda. Labda, ataniandikia dawa au atanikabithi kwa mtalaamu. Afya ni muhimu zaidi, siwezi puuza dalili hizi.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

Ninahitaji kwenda sokoni. Jee, nina orodha yangu. Hebu niangalie. Unga, sukari, mafuta ya kupikia, na sabuni. Nimeandika yote. Nahitaji pia kununua mboga, vitunguu na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana hii wiki. Lazima nitumie pesa kwa akili. Jee, nikanunue kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa linapunguza leo. Linapunguzwa leo nitakwenda huko.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

Timu yetu inaanza mradi mpya hii wiki, ni mradi mkubwa, tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Inapewa sehemu ya uchambuzi wa data, ni kazi nilio zoea, lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange hatuwa za kwanza. Kila mtu ana majikumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu aa ni watu wazuri, lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Nahitaji kuwa wazi zaidi ni sisi sumbulike kimi. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha, kufanya kazi kwa timu ya uzoefu mzuri tunajifunza pamoja.